Kama napenda kujifunza mambo mapya na kivipi, kuna mambo tofauti tofauti ambayo ninapenda kujifunza kama mapishi ama jinsi ya kutenda kazi bora kuliko vile vya kawaida. Kwa hivyo kuna masomo mafupi, mafupi ambayo yanaitwa short courses na huwa nafanya mafunzo hayo na kwa mara mingi mafunzo hayo yako kwenye mtandao. Kwa hivyo tu ni kutizama tarehe ambazo masomo yatafanyika kisha naingia kwenye mtandao napata kusoma. Pia kuna mafunzo ambazo nayapata kutoka kwa vitabu kwa hivyo nanunua kitabu ambacho kinafunzo hilo kwa hivyo napata kusoma kitabu hicho ili nipate mafunzo mapya.

Kama nimewahi tembelea ziwa au mto, nimewahi tembelea ziwa na pia nimetembelea mto. Ziwa, hapa kwetu Kenya kuna ziwa nakuru, ziwa Victoria, kuna ziwa elementaita, ziwa naivasha, na ziwa hizi zote nimezi tembelea. Kwa mana zingini ziko na wanyama wapori kama kiboko, samaki, kwa wingi. Kwa hivyo, nimepata nafasi ya kutembelea ziwa. Ziwa ambazo ziko mchini Kenya. Mito nayo, nimetembelea mito ambao ni midogo midogo ambayo hiko kule mashambani kwetu Siyo mito mkubwa, mto tu mdogo ambao na unamaji madogo wakati punamvua u mto unajamaji Lakini wakati mwingine, maji ni nadra sana.

Unaweka neno siri salama vipi? Kuweka neno siri salama, unahakikisha kwamba wakati unatilia neno la siri, hakuna mtu ambaye anasikiliza ama mtu hajaona ukiweka neno siri. Kwa hivo la muhimu ni kuwa unaliweka kwa siri. Usimpe mwenzako, usiandike mahali ambapo mtu ataweza kusoma. Kwevo ni siri yangu. Kwa hivo lazima niifiche hiyo siri yangu. Lazima siri kae kama imeiko fiche.

Ni seme kuhusu ujuzi ningependa kujifunza. Ujuzi ambao nimetamania kwa miaka mingi kujifunza ni kujua kuogelea vizuri. Na nikisema kupata kuogelea vizuri ni hile kuogelea ilikupata kuhudumu katika mashindano. Kwa hivyo ningeupata ujuzi wa kuongelea vyema ningekuwa naingia kwenye mashindano kama wakati wa olimpiki ina ingia nafanya mashindano ya kuongelea naenda kuakilisha nchi yetu ya Kenya katika mashindano ya olimpiki kule kule nje. Jinsi navyo jifunda ni ngependa kumpata mwalimu rasmi ambaye atanifunza jinsi ya kuogelea. Na pengine nikichukua likizo mahali pangu pakazini ndipo nawezapata wakati mzuri waku wakuogelea.

Napenda nini kuhusu mtaa wangu? Jambo ambalo napenda kuhusu mtaa wangu ni kwamba kuna mto na kuna mashamba ambayo ya mepandwa mboga za kienyeji. Kwa hivyo wakati unapenda kutembea, wakati wajioni naenda matembezi, inapata kwamba kuna napita mto nasikia maji yaki muagika kule. Na pia unatizama vijishamba ambavyo vimepandwa mboga na inafanya mtaa wangu unakuwa na antari nzuri sana.

Kama nimewahi fikiria kuanzisha biashara yako, ndiyo. Nimewahi kuanzisha biashara ambayo ni ya ku kufanya kazi ya ku kusupply vitu ambavyo ofisi inahitaji. Kama wanahitaji tissue paper, makaratasi ya kuchapisha, mambo kama hayo. Na ilikuwa ishanza ni vile tu kazi kwa sasa imepunguka, lakini sijafa moyo. Baado nitazidi ku ku kutafutilia kazi za kufanya, nikitumia, nikifanya iyo biashara.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi? Mafunzo ambayo nimeapata ambayo yamenisaidia pale kazini ni kuhusu leadership. Na kwa kuwa nina simamia departmenti yetu. Hayo masomo yalinisaidia jinsi ya kufanya kazi na wafanyikazi wenza, jinsi ya kuongoza, jinsi ya utenda kazi, mambo mengi ya menisaidia na jinsi ya kuendesha watu pale kazini. Kwa hivyo masomo, mafunzo ya leadership, hayo ndio yamenisaidia.

Ninafanya nini hili kulinda mazingira? Jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba situpi taka ovyo ovyo. Na pia ya wakati nina pita mahali ya mbapo napata pengine mtu amekutupa takataka. Na nina wakati ningeweza kukota hile takataka. Ama nikiona mtu akitupa takataka kiholela holela kumuamuru ya kwamba hafai kutupa takataka kiholela holela. Na pia wakati ambapo tunapewa wa siku ya kuenda kupanda miti ya kitaifa, mie huwa kipa umbele kupanda miti. Kwa hevo ni napanda miti ili kuhakikisha kwamba tunahali ya anga ambayo ni mzuri na pia kuhakikisha hamuna takataka vina tupwa ovio ovio.

Kama napenda kusafiri na ramani au GPS? Kwa muda mwingi mii utumia GPS, kwa maana GPS na iweka kwenye simu yangu ya rununu na inaweza kunielekeza mahali ambapo ningependa kuenda. Kwa hivo mii uona GPS ikiwa raisi, kwa maana itanionesha mahali ambapo, nataka kwenda kusafiria.

Wazo gani nzuri ninalo kwa siku ya leo? Wazo zuri ya mbalo ninalo kwa siku ya leo ya kwamba ni siku ya leo itakuwa nzuri. Tuto patana na mabaya yoyote. Itakuwa ni siku nzuri, tumiamkia vyema na pia jioni itakwisha vyema. Na tutapatana na familia jioni na tupate kufurahia ya kwamba tupapatana tena jioni siku nyingine tena tukiwa wema wa afya na ya tukiwa tuko salama.

Kamu naoga marangapi kwa siku, mie huoga marambili kwa siku. Wakati wasubui nikiamka, nikijietarisha kuenda mahali pa kazi, mie huoga. Tena jioni napofika nyumbani kutoka kazini, ninapenda kuoga, kuondoa kivumbi, au kijasho, au uchafu tu wowote ambao nimepata kwa wakati wa wakufanya kazi. Kwaivo mi upenda kuoga marambili kwa siku.

Ninaandaa ripoti ya kazi vipi? Ripoti zetu za kazini tunaandaa kwa kutumia laptop. Ukitumia laptop yako, unaandika ripoti yako. Kama kuna picture, kama kuna grafu, ambazo unafaa ku ziandamane na ripoti unafaa kuitilia kulendani. Kwa hivyo, sisi huandika ripoti, unatumia laptop kutypu kisha unatumia ambaye ni wako mahali pale pa kazi.

Napendelea kuwasiliana na watu, vipi? Ah, napenda kuwasiliana na watu kama ni jamaa na marafiki. Kwa kutia simu ya na. Naapigia simu, tunapata kuzungumza. Napanga mambo ya kwetu, kisha. Lakini kama ni nawasiliana kazi. Kaujumbe au sana sana kutumia ujumbe. Kini sana sana mi upenda kutumia simu ya rununu kuwasiliana na watu.

Timu gani ya mchezo ninafuata na mi hufuata mchezo wa Kadanda na timu ya Manchester United Wakati ambao ni wanacheza na nikona muda Mie huketi na kutizama jinsi ambavyo wanacheza mchezo yao na pia ni kutizama wakona pointi ngapi kama wameongeza ama pointi zao ziko tu pale pale.

Nafanya nini kwanza napoanza kazi? Wakati napoanza kazi, pale ofisini naingia kwenye kompyuta yangu natizama kama kuna jumbe zozote ambazo zinahitaji nizisome na nirudishe barua pepe kama kuna barua pepe yoyote ambao inahitaji nisome na nirudishe ama nitende kazi kulingana na hiyo barua. Kwa hivyo ni kutizama kwanza kama kuna na pia kama kuna kazi ambayo ni ya dharura. Kama kuna kazi ya dharura ni naanza kwanza kuishugulikia kisha nafanya kazi zingine zote.

Jinsi navyosherekea siku yangu ya kuzaliwa. Miye sipendi kuwa na sherehe kubwa naaminia watoto ndio wanazamini sana siku yao ya kuzaliwa. Kwa hivyo sana sana miye hununua keki napata kuila na familia na marafiki wachache. Na wakati mwingi mi hupata zawadi kwa hivyo mi hufungua zawadi zangu napata kufurahia siku yangu ya kuzaliwa na nashukuru mungu kwa kunipa mwaka mwingine nikiwa uhai na mwenye afya njema. Zawadi kwa wingi huwa pengine ni keki au kijibahasha kina pesa Sanasana huwa ni bahasha mtu awe na pesa na ni mpendae yuwapenda kunipeleka inje kwa mikahawa ambayo tunapata kula chakula Mimi naye kisha ananipa zawadi yangu ya siku ya kuzaliwa Tunafurahia, tunakula densi, tunakula vyakula vya kufurahisha kisha twarudi nyumbani Kwa hivo ninapenda kusherekea lakini si kwa njia kubwa sana mbora tu ni kushkuru mungu kwa kunipa afya na na siku njema ya kuu mwaka mwingine mpya wa kusherekea kuzaliwa kwangu.

Ni nini kichonipa motisha kazini? Kazi yangu sana sana ni mambo na kusaidia watoto ambao hawajiwezi, watoto walemavu, watoto ambao wamekosa masomo, hawa watoto ambao wamejipata kwenye makosa, kwa hivyo wameipatwa kushikwa na makosa fulani. Kwa hivyo jukumu langu kuu ni kuwasaidia wale watoto. Kama ameshikwakwa kwa sababu ya wizi, Tunaenda kotini, tunaomba msamaha na tunatafuta jinsi vile huyu mtoto atarekebika. Kama mtoto hasomi, tunatafuta shule ambazo zinapeana masomo ya bure Kwa hivyo, kinaponipa motisha kazini ni kwamba kila siku na jikakamua ili niwezi kubadilisha maisha. Hata kama tu ni ya mtoto mmoja tu hiyo itanipa motisha ya kufanya kazi ambayo mie naifanya kila siku.

Nafanya nini kueka afia nzuri? Ili kueka afia nzuri mi hupenda kula vyakula ambavyo ni vizuri kama maboga na matunda na pia kunywa maji kwa wingi sana sana wakati huu msimu huu jua liko kali sana na pia kufanya mazoezi kwa hivo mie napenda zoezi la kutembea kwa muda mrefu. Kwa hivyo kula vizuri, kunywa maji kwa wingi na kufanya mazoezi hapa kule yana nifanya niwe na na afia nzuri.

Tukio gani muhimu katika maisha yangu? Tukio ambalo ni muhimu katika maisha yangu ni kukua mama. Mungu amenijalia na watoto. Na mimi kila siku na waombea, kila siku na amka kujika kamua ni jambo gani ni tafanya ili ni wasaidie maishani. Ili waweze kuwa watu ambao wanajikimu vyema maishani au wanatabia nzuri. Kwa hivyo kuwa mama mzazi ni jambo ambalo ni lamuhimu sana katika maishayangu.

Nguvu zangu ni zipi kazini. Nguvu ambazo ni zangu pale kazini na muhimu ni kusuluhisha matatizo wakati mwingine ninapata matatizo kadha wa kadha pale kazini na mie huwa ni kipao cha mbele katika kutafuta suluhu, suluhisho ambayo tutaipata ili tuondoe ile tatizo. Kwa hivyo napendelea sana wakati naposuluhisha tatizo lolote ambalo tumekabana nalo pale kazini.

Nafanya nini wakati wa mugogoro na mtu? Nikiwa na mugogoro na mtu, ninatulia kwanza hili nisfaizi nikafanya jambo ambalo si zuri. Napata kusikiza upande wake. Pia na muhisi pia asikize upande wangu. Kisha, tunapata kuketi chini na tusuluhishe kulingana na upande wa kila mtu. Hili isikue, upande huu umeonewa ama upande huu ndio umeshinda. Hakuna kushinda na hakuna kupoteza Sisi wote tukae chini Tutafute suluhu Tuzungumze tupate suluhu Ili tupate kusonga mbele na maisha ito.

Kuhusu timu yangu na ipenda ya mpira wa mguu. Timu ambayo na ipenda ya mpira wa miguu ni Manchester United. Nimekuwa nikipenda kwa mda kwa miaka mingi sana sasa. Wao, miupenda vile wao wanacheza mpira wa miguu. Mchezaji ambaye na mpenda katika hiyo timu sana ni Marcus Rashford Mbae ni moja wale wachezaji wazuri ambao wako kwenye timu ya mpira wa miguu ya Manchester la hivi juzi tu jisiku ya jumapili wali cheza na timu ya Asenari na wali pata kuipiga mabao matatu kwa mbili Kwa hivyo nilifurahishwa sana wakati timu yangu ya Manchester walishinda timu ya Arsenal.

Kama napenda kucheza na watoto, ee, mimi hupenda kucheza na watoto. Watoto wangu mwenyewe pale nyumbani. Na pia mimi hufanya kazi na shirika ambalo husaidia watoto. Kwa hivyo wakati mwingi ni mezingirwa na watoto. Na wapata tunazungumza, tunakulagumzo na watoto wanaroho safi na hawana ni ambaya na mtu. Kwa hivyo mimi hupenda kutumia wakati wangu. Ni kicheza na watoto. Inafanya na jihisi kama na furahi ama mambo yangu ambayo ya likuwa mazito ya na niondokea. Ni raha sana kucheza na watoto na jisikia kama mmojawao.

Study gani muhimu kwa kazi yangu? Study ambayo ni muhimu kwa kazi yangu ni study ya mawasiliano. Pale kazini itakua nivigumu sana kwa kazi kutofanyika ama mambo yakafanyika vyema bila mawasiliano. Kwa hivyo kila mahali petu pa kazi, tunasistiziwa kwamba tuweze kupata mawasiliano mazuri, kati ya wafanyikazi na wafanyikazi mwenzako, kati ya wakuu na wafanyikazi, na pia wafanyikazi na ambao tunahudumia kule nje ama clients. Kwa hivyo ni muhimu kuwa na mawasiliano bora na pia tunahimizwa tupate kupata masomo au mafundisho mafupi mafupi kuhusu mawasiliano bora.

Na sherekea siku kuu vipi. Siku kuu ambayo sana sana mi huisherekea ni siku kuu ya krismasi. Na siku kuu ya krismasi mi huchukua likizo kutoka kazini. Kisha tunatembelea jamaa na marafiki. Sana sana kule mashambani. Na wakati hela zinaruhusu, na chukua familia, tunaenda mahali kama mombasani, kuona mandhari ambayo ni ya bichi, maji kwa wingi, na kutembea mahali kadha wa kadha. Kwa hivo wakati mwingi siku kuu, ni siku ya kusherehekea, mnatoka nyumbani, mnaenda kuona jamaa na marafiki au mnatembea mahali ambapo kuna mikahawa, mnalala pale mnapumzika na pia mna, mnapata kula vyakula mbalimbali.

Kama anapenda mziki wajadi. Kwa kweli inapenda mziki wajadi, kwa mana mziki wajadi ni mziki ambao tunasema ni mziki bila jasho. Hauna mambo mingi, hata zile beat zake, zina upole flani, hazina kelele kelele. Kwa hivu mziki wajadi ulikuwa mzuri, unamaneno ambao ni mazuri ya kujenga, maneno matamu. Na haikuwa na chuki ya mambo mingi kama mziki wa sasa. Mziki wa sasa inachuki juinani na nani wakorofishana wanaunda mziki. Lakini mziki wajadi ulikuwa kama ni mambo ya mapenzi, mambo ya kuchumbiana, mambo ya kutahela, mambo ya kuunda, kujijenga maishani. Kwa hivyo mziki wajadi ulikuwa wa muhimu sana. Na haukua na kelele kelele mingi bu.

Wajigani cha baridi na chopenda? Ninapenda kinywaji cha jusi ama sharabati. Kwa sasa kuni musimu wa matunda ya maembe. Kwa hivyo tunaeka maembe kwenye blender. Tunablendi inatoa jusi ya maembe. Na maembe hao ni matamu. Kwa hivo baada ya kublendi hiyo jusi unaieka kwenye friji. Inapatakuwa baridi na vile kuna kijoto unakaa chini unakunywa jusi yako ambayo inabaridi haa utapenda.

Hama ningependa kufanya kazi peke yangu au na wengine. Mi upenda kufanya kazi na wengine, maana inafanya kazi kakua rahisi na kazi ya watu wengi inakwisha haraka. Na pia kuwa unafanya kazi na watu wengi kazi hiyo unamasomo mengi. Kwa maana kila mtu analeta jambo ambayo ni bora kwake. Na muingine anajua kufanya jambo hili, muingiei anajua kuchora, muingine anajua kuandika, mungine anajua kutaipu kwa haraka. Kwa hivyo mambo haya yote tukiwa leta, tukiwa leta pamoja yanafanya mambo ya nakuwa mazuri na rahisi. Kwa hivyo fadhali kufanya kazi na wenda.